Nilipokuwa mtoto, nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki zangu nje ya nyumba. Kila subui, pada ya kazi, dogo za nyumba, nilikuwa nakimbia wanjani nikiwa na mpira au kamba ya kuruka. Tulicheza kati, blada, kuruka namba, na wakati mungine tuliga wanyika, katika timu, tukicheza mpira wa migu, hadi juali na pozama. Nilifuraiya sana sauti za kicheko, vumbi ilikipa na mioyo yetu ikiwa huru bila wasiwasi wa maisha. Nilipenda pia kuchora, nilikuwa na kaa chini na daftari langu, nikichora nyumba yetu, miti, watu na wanyama nilio waona kila siku. Wakati mwingine, nilichora nikiwa mualimu, daktari na ata rubani. Nikiota kuhusu maisha ya badai, kuchora kirinifanya nijisikia kama niko kwenye dunia langu mwenyewe nikiwa mtoto. Na pia jioni nilipenda kusikiliza hadithi kuchoka kwa wazazi na watu wazee. Walijususimulia visa vyakale, mashujaa na mafunzo ya maisha. Pia nilikaa kimia nikisikiza mziki wa watoto na pia matiangu ya likuwa ya kinga kwa mshangau sa zingine nikisikiza nyimbo zingine. Hadithi hizo zilini fundisha dhamani ya waminifu, bidii na ishima. Kwa jumla utoto wangu ulikuwa umeja furaha ndogondogo, kucheza, kuota, kujifunza na kufurahia kila siku kama zawadi. Hadi leo nikikumbuka mambo niliyo ya penda nikiwa mtoto moyo wangu uwa unajaa na tabasamu na furaa sana na za zingine wanawambia wanangu.

Mimi binafsi napenda sana kukimbia. Kukimbia kwangu si tu mazoezi ya mwili, bali ni safari ya moyo na akili. Kila ninapoanza kukimbia nahisi kama ninaacha nyuma mawazo mazito, wasiwasi na uchovu wa kila siku mzima. Miguu yangu inapogusa ardhi kwa kasi, napata hisia ya uhuru, kana kwamba ninaongea na dunia kimya kimya kupitia pumzi yangu. Kuna siku ambazo naamka mapema asubuhi, kabla jua halijachomoza vizuri, hewa ikiwa baridi na utulivu, navaa viatu vyangu vya michezo na kuanza kukimbia tu polepole. Mwanzoni pumzi huwa nzito kidogo, lakini kadri navyoendelea, mwili wangu unaanza kuzoea na moyo wangu unapiga kwa mpangilio mzuri. Katika dakika hizo, najifunza uvumilivu na nidhamu, kwa sababu kukimbia hunifundisha kutokata tamaa na hata ninapohisi kuchoka. Na pia vilevile, kukimbia hunipa muda wa kujitafakari, ninapokimbia peke yangu nafikiria kuhusu malengo yangu, ndoto zangu, na changamoto nazokutana nazo maishani. Kila hatua ninayopiga hunikumbusha kwamba maendeleo huja taratibu, hatua, hatua, kwa hatua, kama vile mbio, maisha nayo yanahitaji subra na juhudi endelevu. Kwa hiyo nikijiuliza je, napenda kukimbia? Jibu langu ni ndio, napenda sana, na kukimbia kunanijenga kimwili, kinanituliza kiakili, na kinanipa matumaini mapya kila ninapomaliza mbio zangu. Ni sehemu ya maisha yangu na kila siku ninapokimbia najisikia kuwa bora zaidi kuliko jana.

Leo ningependa kuzungumzia kuhusu tunda langu la kupendeza. Najua kila mtu ana tunda analolipenda. Lakini kwangu mimi, tunda linalonifanya ni tabasamu kila ninapoliona ni embe. Embe lina rangi ya kuvutia, harufu nzuri na ladha tamu. Na yachanganya utamu na ukakasi kidogo unaoburudisha ulimi. Nakumbuka nikiwa mtoto, msimu wa maembe ulikuwa kama sherehe nyumbani. Tulikuwa tunasubiri adi maembe yaanze kuiva. Kisha tungekimbia kuyachuna, kutoka mtini, nilipenda kuyamenya kwa mikono. Juisi ikitiririka kwenye vidole vyangu na harufu yake ikijaza hewa. Kila tonge lilikua la latha na furaha na kumbukumbu mzuri za utoto. Embe pia unikumbusha jua la majira ya joto. Linanipa hisia ya uchangamfu na nguvu. Ninapokula embe asubuhi, nahisi kama siku yangu inanza vizuri. Nikiwa na matumaini na furaa. Linaweza kuliwa peke yake, likichanganywa kwenye juisi au ata kutumika kwenye saladi. Kwa namna yoyote bado, linabaki kuwa tamu na lenye kuburudisha. Zaidi ya latha yake, embe ni tunda lenye faida nyingi kwa kiafya. Linanipa vitamini, unifanya nijisikia mwenye afya, na unikumbusha umuhimu wa kula matunda. Kila ninapochagua embe sokoni, nachagua tu si tu tunda bali pia afya na tunda ambalo mimi nalolipenda. Kwa hivyo nikijiuliza kwa kweli tunda langu la kupendeza ni lipi? Jibu langu litakua wazi bila kusita ni embe. Ni tunda linaloniletia latha tamu, kumbukumu za utoto na hisia za furaha kila ninapolila.

Habari ya leo, jina langu ni Whitney na leo ningependa kuzungumza kuhusu jinzi ninavyofanya kwa kikisha na kamilisha kazi zangu kwa wakati Kwa uzoefu wangu, nimegundua kwamba siri kubwa ya kufanikiwa ni kupanga vizuri muda wangu na kuwa na nidhamu binafsi Kila siku inapoaza napenda kuandika orodha ya mambo yote na yotakia kufanya na yapanga kulingana na umuimu na muda wamusho ya kuyakabilisha. Hii unizadia kipao mbele na ni hipi inaweza kusubiri kidogo. Pia ninajitahidi kugawanya kazi kubwa katika sehemu dogo dogo ili nisiishi kuzidiwa. Pia ninaweka ratiba ya muda kwa kila kazi, ninapojua nina dakika au saa fulani za kufanya kazi fulani. Uwa ninajitahidi kuzingatia ratiba hiyo bila kujisumbua na vitu visivyo muhimu kama mitandao ya kijamii au mazungumzo ya sio ya lazima. Ninajifunza kusema apana kwa mambo ya nayoweza kunipotezea ya muda wangu pia. Zaidi ya hayo, pia napenda kufanya kazi katika mazingira tulivu, ninaakikisha sehemu, ninaofanya kazi, iko safi na haina kelele nyingi. Hii, unisaidia kuzingatia vizuri na kuongeza kazi yangu kufanya kazi. Wakati mwingine, ninapochoka nachukua mapumziko mafupi, ili kupumzisha akili yangu, kisha narudi kazi ni nikiwa na nguvu mpya. Mwisho nikimalizia, ninajipa mutisha kwa kujikumbusha malengo yangu, nina kumbuka kwa nini ninafanya kazi hii, na faida nitakazo pata bada ya kukamilisha kwa wakati. Napata hamasa ya kuendelea na kwa kufanya mipango mizuri, kudhibiti muda, kuepuka vikwazo na kujipa motisha, nimewewe kuhakikisha kwamba ni nakamilisha kazi zangu kwa wakati na kwa ubora unao takiwa.

Kwa kweli hili ni swali nzuri, kuwa ninapojiuliza mimi mwenyewe ama mtu akiniuliza, ninashambulia aje tatizo kazini, huwa nasema hivi. Huwa naanza na kujikumbusha jambo moja muhimu. Tatizo sio adui bali ni nafasi ya kujifunza na kukua. Kwanza kabisa, ninapokutana tatizo kazini nachukua muda wa kutulia, sifanyi maamuzi kwa hasira au hofu. Najipa nafasi ya kuvuta pumsi, kisha najiuliza, tatizo lenyewe ni nini hasaa? Mara nyingi chanzo halisu huwa tofauti na tunachokiona juu juu. Kwa hiyo, najifunza kulichambua tatizo kwa makini, kuandika mambo muhimu na kuelewa ni nani au nini kimeathirika. Pili, ninajifunza kusikiliza, huenda tatizo linawahusisha wenzangu au mteja, nawasikiliza kwa umakini bila kukatiza, ili nielewe mitazamo yao. Hii hunisaidia kuona tatizo kwa macho tofauti na yangu, na mara nyingi napata suluhisho ambalo sikuliona mwanzo. Tatu, natafuta taarifa, nauliza maswali, natafuta kumbukunbu za kazi, na kuangalia kama tatizo kama hii, ilishawahi kutokea hapo kabla. Na tena uzoefu wa zamani, iwe wangu au wa wengine hunipa mwanga mkubwa wa jinzi ya kulikubali. Baada ya hapo, napanga hatua. Sifanyi mambo kwa kubahatisha mimi, naweka malengo madogo. Nitafanya nini kwanza? Nini kifuatayo? Na ni nani atanisaidia? Ikiwa ni tatizo kubwa naligawanya katika sehemu ndogo. Ili liwe rahisi kulishugulikia. Nne, ninachagua hatua kwa ujasiri Najua hakuna suluhisho kamili asilimia moja. Lakini, kuchukua hatua si bora kuliko kusimama Nitatakeleza mpango wangu nikiwasiliana wazi na wale nafanya nao kazi. Ili kila mtu ajue kinachoendelea na wajihisi kushirikishwa. Tano, najifunza kutokana na matokeo. Ikiwa suluhisho linafanya kazi, nashukuru na kujifunza, nini kilichofanya, ifanikiwe. Ikiwa halijafanya kazi kama nilivyotarajia, sichoki moyo, nachukulia kama somo, narejea kukagua nilikosea wapi na kuboresha. Kwa hivyo kwa jumla, ninapo shambulia tatizo kazini nafanya hivi, kwa utulivu, kwa kufikiria, na kwa kina, na pia kushirikiana na wengine, na kwa kuchukua hatua, naamini kila tatizo linafunza kitu na kila changamoto hunijenga kuwa mfanya kazi bora, mwenye hekima, na mwenye uwezo wa kukabiliana na hali ngumu kwa ujasiri.

Kwanza kabisa, nimegundua kuwa kuanza siku kwa mpango ni jambo la msingi sana. Kila asubuhi, najitenga dakika chache, kuandika mambo muhimu, ninayotaka kukamilisha. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo na kuepuka kufanya mambo bila mpangilio. Ninapojua vipaumbele vyangu, ninaweza kutimia mda wangu vizuri zaidi na kuepuka kupoteza nguvu kwenye kazi zisizo za lazima. Pili na jifunza kusimamia munda wangu kwa nidhamu na weka ratiba ya kazi na mapumziko. Ninapofanya kazi bila kupumzika nitachoka haraka na ubora wa kazi hushuka. Lakini nikichukua mapumziko mafupi akili yangu hupata nafasi ya kupumua na kurudi nikiwa na nguvu mpya. Hiyo hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kwa muda mfupi badala ya kuchoka kwa muda murefu. Tatu ninajitahidi kupunguza vitu vinavyo ni vuruga, simu, mitandao ya kijamii na mazungumzo ya siyo ya lazima vinaweza kunipotezea muda mwingi. Kwa hiyo, ninapakua na kazi muhimu naizima au kuiweka simu mbali kidogo na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Hii hunisaidia kukamilisha kukamiliza kazi kwa haraka na kwa umakini mkubwa. Mimi nawekeza katika kujifunza na kujiboresha. Kila siku, nahitaji kusoma, kusikiliza au kujifunza kitu kipya. Kinacho husiana na kazi au malengo yangu. Maarifa mapya hunipa mbinu bora za kufanya kazi kwa akili zaidi, si kwa nguvu tu. Kadri ninavyo jifunza ndivyo ni navyo kuwa na uwezo wa kutatua matatizo kwa urahisi na kuongeza tija. Tano na zingatia afya yangu na mwili na akili na kula vizuri na lala vya kutosha na kufanya mazoezi angalau mara chache kwa wiki. Nimegundua kuwa, ninapokuwa na afya njema, ninanguvu na umakini na motisha kufanya kazi. Akili iliyochoka haiwezi kuzalisha vizuri. Mwisho ninajipa motisha kwa kuweka melengo ya nayo nikamilisha na kujishuku ninapofikia hatua fulani.

Huu ni mjadala mzuri, leo ningetaka nizungumzie kuhusu chakula ninachokipenda zaidi. Nanajua kila mtu ana chakula ambacho umfanya ajisike nyumbani, afurai na hata asahau uchovu wa siku mzima. Kwa upande wangu mimi, chakula ninachokipenda sana ni wali na kuku wa kukaanga pamoja na kachumbari na supu kidogo pembeni. Nakipenda chakula hiki kwa sababu kinanikumbusha nyumbani na familia Nakumbuka nilipokuwa mdogo mama yangu alikuwa akipika kuku na kwa uangalifu mkubwa akihakikisha unakuwa laini ndani na mkorofi inje Harufu yake ilijaa nyumba mzima na kila mtu alijua kuwa muda wa kula ulikuwa unakaribia Nilikuwa nasubiri kwa hamu nikitazama chinzi alivyokuwa akipika, akiongeza viungo taratibu, akionja na kutabasamu akiridhika na latha. Wali pia una nafasi kubwa moyoni mwangu. Nikipata wali ulioiva vizuri, mweupe na laini, ninaisi raha sana. Ninapochanganya wali na supu ya kuku, halafu nikiongeza kachumbali na yenye nyanya kitunguu na pilipili hoho latha inakua kamilifu, kila kijiko, kinanipa furaha na kunifanya nijisikie nimeshiba, sio tu, tumboni, bali pia moyoni Chakula ninachokipenda hunipa zaidi ya nishati, hunipa kumbukumbu, faraja na furaha Wakati mwingine nikichocha nikichoka au ki nikihisi uzuni nikila chakula hiki naisi kama nguvu mpya zinaingia ndani yangu. Ndiyo maana nikiulizwa ni chakula gani kinacho nachokipenda zaidi bila wasiwasi nasema wali na kuku kwa sababu si chakula tu bali ni sehemu ya maisha ya furaha yangu.

Leo nataka kuzungumzia timu bora ya mpira ya kirugbi wa marekani. Kwa mtazamo wangu binafsi, kwa maoni yangu timu inayostahili kuitwa bora ni ile ambayo si tu inashinda mbali pia inaonyesha nidhamu, mshikamano na moyo wa ushindi. Mimi binafsi navutiwa sana na jinsi timu ya Kansas City Chiefs au New England Patriots zilivyoweza kujijenga kwa miaka mingi, zikawa na utamaduni wa ushindi na utambulika duniani kote. Ninapofikiria kuhusu timu bora huwa naangalia historia yao, mafanikio yao kwenye Super Bowl na jinsi wanavyocheza kama kikosi kimoja. Napenda kuona jinsi michezo mmoja anavyomsaidia mwenzake, jinsi kocha anavyopanga mbinu na jinsi mashabiki wanavyoiunga mikono timu yao kwa mikono wote. Haya yote unifanya nihisi kuwa mpira wakirubi wakimarekani si michezo tu, mbali ni hadithi ya kujituma na kuamini katika Kwa upande wangu, timu bora ni ile inayonipa musisimuko kila ninapoangalia mechi. Napenda kuona pasi ndefu, mikimbio ya kasi, na mbinu za kushangaza ambazo zinabadirisha mwelekeo wa michezo. Kila ushindi hunifanya nijisikie kama sehemu ya nafasi ya safari yao na hata wanapopoteza najifunza kwamba kushindwa ni sehemu ya kujenga nguvu na uzoefu. Kwa ufupi nikisema timu bora ya mpira wakirubi wa Amerikani naizungumuza kwa moyo wangu na ni ile inayochanganya historia nzuri, wachezaji wenye vipaji, uongozi bora na mashabiki waaminifu, hiyo ndio timu ambayo hunifanya nipende zaidi michezo huo.

Hajambo, leo ningependa kuzungumzia kuhusu ujuzi ambao ningependa kujifunza katika maisha yangu. Kwanza, kabisa ningependa kujifunza ujuzi wa kuzungumza mbele ya watu kwa ujasiri. Mara nyingi, najikuta nikiwa na mawazo, mazuri kichwani, lakini ninapofika wakati wa kuyasema hadharani. Naanza kuwa na wasiwasi, sauti yangu inapungua, ningependa kufikia hatua ambapo naweza kusimama mbele ya watu wengi kuzungumza kwa ujasiri na kuwasilisha mawazo yangu kwa wazi bila hofu. Pili, ningependa kujifunza ujuzi wa kutumia teknolojia kwa undani zaidi. Hasaa katika kompyuta na programu mbali mbali, dunia ya sasa inaitegemea sana teknolojia na mtu ambaye hana ujuzi mzuri katika kutumia kompyuta ana nafasi kubwa ya kupata kazi na kujiendeleza. Ningependa kujua jinsi ya kutengeneza maandishi, kitaalamu, kuahiri video na hata kujifunza msingi ya kutengeneza programu au tovuti. Ujuzi mwngine ambao ningependa kujifunza ni wa usimamizi wa kifedha Ningependa kujuwa jinsi ya kupanga bajeti kwa kuokowa nakuwaekeza kwa busara Hii itanisaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kunifanya niwe na uhakika wa maisha yangu ya baadae kujua namna ya kutumia pesa kwa hekima ni somo muhimu sana kwa kila mtu Pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano bora katika mahusiano. Ningependa kujua jinsi ya kusikiliza kwa makini, kuelewa hisia za wengine, na pia kueleza mawazo yangu kwa upole na heshima. Ujuzi huu utanisaidia kujenga mahusiano yenye, afya nzuri, nyumbani, na katika jamii kwa jumla.

Ninapofikiria kuhusu swali hii ambalo linasema ninafanya nini kuwatia wenzangu moyo na jiona kama mtu anayejitahidi kuwa chanzo chatumaini nafaraja kwa wengine kila siku. Kwanza kabisa mimi usikiriza wakati mwingine mtu huhitaji suluhisho anahitaji tu mtu wakusikiriza kwa makini bila kumkatiza. Bila kumuhukumu na napo kaa naye nikimtazama machoni na kumpa mda wangu, anahisi kuwa anadhamani na kwamba hisia zake ni zamuhimu. Pili, mimi hutumia maneno ya kutia moyo, hua nakukumbusha mwenzangu kuhusu nguvu walizo nazo. Hata pale wanapojisikia dhaifu, hua nawambia kuwa wanaweza na pia wanaweza fika mbali, au wasikate tamaa bado kuna kesho. Naona nyuso zao zikibadilika pole pole, hofu zao zinapungua na tumaini linaanza kuchipuka tena. Maneno yana nguvu kubwa na jitahidi kuyatuma, kujenga na sikubomoa. Tatu, mimi hujaribu kuwa mfano mzuri. Najua kuwa matendo huzungumza zaidi kuliko maneno. Napofanya kazi kwa bidii kuwa mwaminifu na kubaki na mtazamo chanya. Hata katika changamoto, wenzangu wona na kuwa masika. Wanajifunza kuwa inawezekana kusimama imara hata thoruba zinapovuma. Pia uwapa msaada wa vitendo, wakati mwingine kuwatia moyo, si kusema tu bali ni kusaidia kubeba mzigo. Naweza kumsaidia rafiki, kumaliza kazi, kumtembelea anapokua mgonjwa, au kumtia moyo kwa kumuombea, vitendo vidogo vidogo vinaweza kuleta faraja kubwa. Mwisho huwa na wakumbusha kwamba, hawako peke yao. Mimi huwaambia kuwa niko pamoja nao katika safari yao, katika furaha, na hata wakati wa huzuni. Najua kuwa maisha yana milima na mabonde, lakini napokuwa karibu nikitoa tabasamu neno la faraja au mkono wa msaada, moyo wao upata nguvu mpya. Kwa hivo kwa kifupi na watia wenzangu moyo kwa kuwasikiliza, kuzungumza maneno ya faraja, kuwa mfano mwema, kusaidia kwa vitendo na kuwafanya wajue kuwa wanapendwa na kudhaminiwa. Hilo ndilo jukumu langu kama rafiki na kama binadamu ambaye anajali wenzake.

Hujambo, leo nataka nizungumze kuhusu jambo ambalo, linanifanya nijisikie furaha sana, chakula kitamu. Kwangu chakula si tu kile unachokila, kila siku ili kushiba hapana. Chakula kitamu ni kile ambacho, kinanipa, hisia ya furaha, maramoja nikikula. Labda ni keki ya chokoleti, yenye krimu nyingi, au pilau yenye viungo kamili. Au ice cream badala kwenye jua la mchana. Kila kipande cha chakula kitamu ni kama tiba maalum yangu ya binafsi. Kila ladha inaniguza kwa namna fulani. Ninaposema chakula kitamu siyo tu sukari napaswa kuzingatia. Ladha za asili pia ni tamu. Kama asali, matunda ya unga au viungo, vyenye harufu nzuri kama mdalasini na karafuu. Kila ladha inanichanganya furaha na kumbukumbu. Mara nyingi nikikula chakula kitamu, kilichopikwa kwa upendo ladha yake inakuwa tofauti kabisa. Inaweza kunirudisha kwenye wakati wa furaha wa zamani labda sherehe za familia au mapumziko madogo ya mchana nikiwa na rafiki. Chakula kitamu hakuhusiani na kushiba tu ni furaha, ni raha na ni amani ya ndani. Kila kipande cha chakula huwa kinanipatia furaha na upendo kinanifanya nishushe pumzi nakupa moyo wangu furaha.

Mchezaji wa mchezo na yempenda sana ni Christian Ronaldo. Kila linapotaja jinalake moyo wangu ni naisi mskumo wa kufanya kazi kwa bidi zaidi katika maisha yangu. Asa ni kifikiria mchezo. Sio kwa sababu tu anafunga mabao mengi, bali kwa sababu yanidhaumu yake. Kujituma na imani kubwa alionayo juu ya yake mwenyewe. Nilienza kumpenda Ronaldo tangu alipokuwa Manchester United. Nikende kumfotilia Real Madrid, Juventus, hadi Sasa. Kila hatua ya maisha yake ya soka ina ujumbe maalumu. Halitoka katika familia ya kawaida sana, lakini haku rusu mazingira ya mzuie kufika andoto zake. Halijitolea kwa mazoezi, haliumia mara nyingi, halikosolewa, lakini haku katatamaa. Hilo ulina nifundisha kuwa katika maisha mafanikio hayaji kwa baati yanaitaji juhudi na subra. Kitu kingine kinachunibutia chinzi anabiojieshimu na kujithamini, anajiamini lakini sio kwa majivuno, bali kwa matendo kila napoingia wanjani anangia kiwa tayari kupigania timu yake, hata kiwa mechoka bado anapambana hadi dakika ya mwisho. Hii na nifundisha kutokata chamaa maishani na tena inapokutara na changamoto Pia nakumbuka kuwa, sio kila kitu inakuja kwa uraisi Pia napenda moyo wake wa ushindani anapenda kushinda na napochapwa anajifunza kurudi akiwa bora zaidi Hii na nipamotisha kuwa kushindwa si muisho wa safari Bali nisehemu ya kujifunza na kukua bora zaidi.

Siku zote ni napoka biliana na mabadiliko kazini, kwanza naanza kwa kuelewa chanzo chake. Kwa mfano, hivi karibuni ofisi yetu ilibadilisha mfumo wa malipo ya mishahara. Nilihisi mara moja hofu kidogo, lakini badala ya kukasirika, nilijitahidi kuelewa faida na changamoto zake. Kwa kweli na dhani njiabora ya kushambulia mabadiliko ni kutafuta hufamu kwanza. Ukiwa na taarifa sahihi, unaweza kukabiliana nayo kwa hekima, badala ya kuhisi kua dhibiwa na hali mpya. Baada ya kupata taarifa, hatua inayofuta kwangu ni kukabiliana na mabadiliko kidogo kidogo. Sio lazima ubadilike maramoja kabisa kwa mfano, nilianza kutumia mfumo mpya na malipo hatua kwa hatua. Kwanza kuangalia tu jinsi taarifa zinasosogea, kisha kujaribu kuingia kwenye data, kisha kuanzisha mazungumzo na wenzangu juu ya changamoto hizi. Hii nasaidia kupunguza hofu na kuunda mtazamo chanya. Napenda kusema kwamba, kushambulia mabadiliko siyo kupinga, bali kuchukua hatua kidogo ili kuzoea haraka zaidi. Hatua ya mwisho ni kuwasiliana kwa wazi na wengine. Napenda kushiriki mawazo yangu kuuliza maswali na kupata ushauri kutoka kwa wenzangu au washauri wakampuni. Kwa mfano, nilimuuliza meneja wangu ni kwanini mfumo mpya umewekwa na kutuka kabiliana juu ya njia rahisi ya kufanya kazi vizuri. Na kwanjia hii, siyo tu kwamba mimi na shambulia mabadiliko kufanisi bali pia ina nisaidia mimi mwenyewe na timu yangu kuzoea haraka. Kwa kweli, kwa mtazamo wangu, kushambulia mabadiliko kazini kuna maanisha kuwa tayari, kuwa mwepesi, kubadilika na kuwa rahisi kushirikiana kwa uwazi.

Nina filamu moja ambayo, sipati kuisahau kamwe, na hiyo ni the pursuit of happiness. Kila wakati nikifikiria kuhusu filamu hii, moyo wangu unajaa hisia msisimko, uzuni na pia matumaini ya sio na kipimo. Kila nikitazama naona jinzi maisha yanayokuwa magumu lakini pia jinzi mtu anavyoweza kushinda changamato kwa bidii na imani. Uyu muhusika ni Chris Gardner, ni mfano wa nguvu ya mwanadamu, ana watoto anashindwa kifedha lakini haikatai, anapambana kila siku, kuhakikisha kuwa mtoto wake anapata maisha bora, kila mara nikiona chinzi anavyokabiliana na changamoto hizo, najisikia nimeamasika ni kama filamu inanisukuma kuendelea. Hata wakati maisha yangu yanakua magumu kila sehemu ya filamu hii ni ya kipekee Lakini kuna moja ambayo siwezi kuisahau ni wakati ambapo Chris hatimae anapata kazi alioitafuta kwa mda mrefu moyo wangu unapiga kwa kasi nikiwa nikiona furaha kwenye uso wake na uso wa mtoto wake na wakati wakweli wafuraha na mshangao ambao, uanikumbusha kuwa uvumilivu bidii uzaa matunda. Hapo napata motisha ya kuendelea na maisha yangu mwenyewe bila kujali changamoto zinazonitokea. Sababu ingine napenda filamu hii ni kwa sababu ya maneno ya hisia zilizo wekwa kwa uwalisia. Will Smith ambaye anacheza kama Chris, anauwezo wakuonyesha kila hisia kwa kina, uzuni, woga, matumaini na furaha. Nikiwa nikitazama najisikia kama mimi pia niko kwenye hadithi iyo, nikikabiliana na changamoto zangu na kutafuta matumaini yangu. Filamu hii situburudani bali ni somo la maisha na kwa kweli the pursuit of happiness ni filamu ambayo kila mtu anaweza kujifunza kutoka kwake. Inafundisha kuwa maisha hayana urahisi. Lakini kwa imani, uvumilivu na mapenzi ya kweli kila jambo linawezekana. Na kila nikimaliza kuiona najisikia nimeimarishwa kiakili na kihisia na moyo wangu unasogea mbele. Hii ndiyo filamu yangu nayopenda zaidi na ninapenda kuisoma tena na tena kila mara nikihitaji motisha ya kuamasika.

Ujambo, leo nataka kuzungumza kuhusu chakula la kweli. Chakula nisehemu muhimu ya maisha yangu. Sivyo, ama maisha mtu yeyote. Sasa, ikiwa ni kuhusu ladha, mimi binafsi napenda chakula chenye ladha ya kitamu na kidogo chenye pilipili. Unajua, kama sikuma wiki, iliopikwa vizuri na samaki wa maji safi, wenye viungu vichache lakini vinanguvu ya ladha. Haa, hiyo ni furaha kweli. Lakini pia napenda ladha ya chungu kidogo. Yani pale unapokula chakula kilicho changanywa na viyungu vwenye nguvu kama vile mchicha ulio changanywa na tangawizi na kitungu. Ukichanganywa na chumvi na pilipili kidogo Hii inafanya chakula kuwa na nguvu ya nakupa mwili wangu nguvu pia Kwa kweli unapokula chakula hiki huwa nahisi kama kinachukua lishe na raha kwa wakati moja Pia siwezi kuwacha kusema kusu chakula chenye ladha ya kitamu cha hasili kama vile matunda, kama ndizi na mizizi au machungwa ladha yao ya hasili ni ya kipeke na kunipa furaha wakati wote na unajua nini? Chakula hiki pia kina nipa hisia za utulivu na furaa ya kawaida Kitu ambacho chakula cha pilipili kidogo hakiwezi kuleta Kwa hivyo kwa hakika, ladha nyengine ambao napenda pia ni chakula chenye mchanganyiko wa tamu na chumvi kama vile nyama ya kuku, ilivyo pikwa vizuri na kiasi kidogo cha asali au sufuria ya nyama ya ngombe na mboga za majani. Ladha hii ni ya kipeke, unajua inakuletea furaha ya kula, lakini pia inakufanya utake tena na tena. Kwa hivo, ama kwa ufupi, mimi napenda chakula ambacho ni ladha tatu. Kidogo chenye pilipili, kidogo na viungo na tamu ya asili. Kila chakula kinahisia zake na kila ladha inakulatea kumbukumbu fulani na furaha ya kipekee. Sijui mtu mwingine anayapenda nini?

Kwanza kabisa, napokutana na mfanyi kazi mpya, kila mara ninaanza kwa tabasamu na salamu ya dhati. Karibu sana. Nafahamu kwamba, kwanza kazi mpya inaweza kuwa na hofu kidogo. Kwa hivo, ni muimu kumuweka mtu huyo kwenye hali ya faraja mara moja. Na pia huwa na wambia kuwa, kila mfanyi kazi mpya hapa, tunamdhamini, kila mmoja wao na kila mchango yao ni muimu. Hii inawasaidia kujisikia wamekaribishwa na siotu kwa sehemu ya mashirika bali pia kwa wanajamii wakweli. Na pia napenda kuelezea mazingira ya kazi na waonyesha ofisi, kila sehemu muhimu, dawati, sehemu ya kupumzika, maeneo ya mawasiliano, maali kuna chukulua chakula na kila maali ambapo wanaitaji kujua ili wasije wakapotea kuonekana kuwa wajielewi. Na pia naendelea kuwaelezea utamaduni watimu yetu na kufafanua kuwa tunadhamini heshima, usaidizi na mawasiliano ya wazi. Kila mtu anapaswa kujisikia huru, kuhuliza maswari, kushirikisha mawazo na kushirikiana. Na pia ya mara nyingi, pia huwa na adithi fupi na waeleza, jinsi, tamadunize, tutukifika kazini, tunafanya nini, kama sisi huwa tunapenda kuomba, kuimba nyimbo kidogo kabla kuanza siku. Na mwishowe ninaweka mskumo wa moja kwa moja kumbuka wao siyo tuwa fanyi kazi hali ni sehemu tu ya familia ndogo ambayo imekuja kujiunga na sisi ilikuendeleza kazi ya kuimarisha kampuni.

Habari ya leo, leo nataka kuongea kuhusu masomo yangu. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Ninasoma sayansi ya kompyuta. Jambo ambalo linanifurahisha sana. Kila siku ninafurahia kujifunza jinsi programu zinazoifanya kazi na maisha ya watu. Ingawa masomo ni changamoto, ninajitahidi kuwa makini na kufuatilia kila somo. Siku nyingi ninasoma kwa kutumia mtindo wa kujifunza kwa vitendo, kwa mfano tunapojifunza lugha ya programu kwa Python, siwezi tu kusoma kitabu, lazima nitengeneze programu halisi. Hii inanisaidia sana kuelewa dhana ngumu za sayansi za kompyuta. Mbali na masomo, pia nafanya kazi kidogo kama mshauri wa teknolojia mitandaoni. Hii inamanisha, ninaweza kusaidia watu kutatua matatizo ya kompyuta au kuwasaidia kujaza mitandao yao ya kijamii. Kazi hii inaniwezesha kutumia kile kinachonifunza darasani. Na pia kunanitia motisha huwa na uchuzi wa vitendo. Ninaona kwamba kuchanganya kazi na masomo, kunahitaji kupanga vizuri muda. Kuna siku ambazo nasoma zaidi na nyingine nafanya kazi zaidi. Lakini muhimu zaidi ya yote yananiandaa kwa maisha baada ya chuo. Nataka siku moja kuunda kampuni yangu ya teknolojia na kutoa suluhisho bunifu kwa changamoto mbalimbali za kijamii. Kumbuka ingawa mara nyingi ni changamoto kuzingatia masomo na kazi kwa pamoja inafaa sana kila somo na kila kazi inaniwezesha kupata ujuzi mpya kujenga nidhamu na kujiamini Hii ndiyo hadithi yangu ya masomo na kazi.

Asubuhi ya leo, kila siku napokuwa tayari kuanza kazi, uwa ninaanza kupima hali ya akili yangu kwanza na pima kama niko tayari, kisekolojia na kiakili. Hii ni muhimu sana kwa sababu kama muanzo wa siku yangu ni chungu, basi kazi inakua nzito. Kwa hivyo maranyingi napiga pumzi moja kwa moja na kufikiria malengo ya siku. Baada ya hapo nasogia kwenye komputa yangu kwanza na cheki barua pepe Sio tu kuangalia barua pepe zirizo pita bali pia kupanga zire ambazo zinaitaji majibu ya haraka na zira ambazo zinaweza kusubiri Hii unisaidia kueka vipa umbele vizuri ili nisiishie kuchanganyikiwa kati ya kazi nyingi Kisha napanga orotha ya kazi za siku iyo Nimegundua kuwa kuandika kila kitu kwenye karatasi au kwenye apu ya kupanga kazi kunanifanya niwe na mpango thabiti Hii inanisaidia kuona hatua kwa hatua na kila mara ninapomaliza kitu na cheka kidogo ndani na moyo wangu uwa umefurai sana tena bada ya kupanga napitia miradi mikubwa au muhimu zaidi Kwa kawaida, napendelea kuanza na kazi ngumu kwanza wakati ya akili iko freshi. Hii nafanya kazi iwe rahisi badai. Kisha nikimaliza kipande kikubwa na pumuzika kwa muda mfupi, labda nikunye maji, ama nikunye kinywaji kidogo ni muhimu kwa sababu siwezi fanya kazi vizuri nikiwa na kiu au nikiwa na umaskini wanishati. Na tena wakati mwingine napanga mikutano au mawasiliano na wenzangu kila siku inaweka muda maalumu kuwasiliana na wengine. Na mwisho kabisa lakini sio muda mdogo napima maendeleo ya kazi yangu ya kila siku na pia inafanya nijue kama nimepika hatua vizuri au kama naitaji kurekebisha mpangilio wangu.

Hujambo, sasa hizi, leo ningependa kuzungumza kidogo kuhusu teknolojia ya sauti. Sasa hivi, siwezi kufikiria maisha yangu bila kutumia teknolojia hii. Kila siku, napata fursa nyingi kutumia sauti kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, mimi hutumia ile voice assistant. Kama vile Google Assistant au siri kila, nikitaka kujua hali ya hewa, kupanga ratiba, au hata kutuma ujumbe bila kutumia mikono yangu. Ni rahisi sana na inaokoa muda. Zaidi ya hayo, mimi pia hupenda kutumia teknolojia ya sauti wakati wa kusoma vitabu. Kama vile, audiobooks ni chaguo langu la kwanza. Hasa wakati nikona ratiba ambayo imeshikana au nikiwa njiani natembea. Kwa kweli, mara nyingi napata furaha zaidi kusikiliza simulizi zenye sauti nzuri kuliko kusoma kitabu chenye maandishi tu. Kwa hivyo pia teknolojia hii inisaidia kupumzika na kuondoa mawazo. Vile vile napenda kutumia teknolojia ya sauti kuwasiliana na familia na marafiki kwa mfano ile ya kutuma ujumbe wa sauti kwenye whatsapp ni za ajabu. Badala ya kuandika maneno yote naweza kueleza hisia zangu kwa sauti Wakati mwingine maneno kwenye ujumbe wa maandishi hayana nguvu ya kueleza hisia kama sauti Napenda jinsi teknolojia hii inavyo onyesha uhusiano wa watu kwa njia ya kipekee na pia teknolojia ya sauti inasaidia sana kwenye masomo na kazi Mimi hupenda kurekodi mazungumzo muhimu Miadhara au mikutano baada ya hapo naweza kusikiliza tena ile kuhakikisha Sina chochote kilichonipita ni kama kuwa na muhudumu binafsi anayekukumbusha kila kitu Hii inarahisisha sana maisha yangu ya kila siku Hata hivyo lazima nikubali Kuna changamoto kidogo teknolojia ya sauti inaweza kuwa na makosa mara nyingine hasa wakati ya kutambua maneno vizuri Lakini kwa jumla, faida zake ni nyingi sana. Teknolojia ya sauti imebadilisha jinsi ninavyohisi kufanya kazi na kuwasiliana. Kwa hivo na kwa uhakika nathani mimi ni mtumiaji mkubwa wa teknolojia ya sauti. Nikimalizia teknolojia ya sauti si tu inarahisisha maisha yangu, bali inafanya kila kitu kuwa cha kufurahisha, chenye urahisi, na siku zijazo nina uhakika kuwa teknolojia hii, itakuwa maendeleo makubwa zaidi na itazidi kuboresha maisha yetu. Kwa hivyo, nashauria kila mtu kujaribu kutumia teknolojia ya sauti.